Wakati wa jua kali, mimi hupenda sana kutafuta sehemu yenye kivuli kizuri, kama chini ya muembe ama mparachichi, au kwa kwenye kibaraza, saa yenye upepo mwanana. Hapo ndipo wakati mzuri wakufrahia kinywaji baridi, iwe ni maji, au soda baridi. Huko nikipunguza spidi ya kazi, ili mwili usichoke sana. Na pia ni wakati mwafaka wakupanga mipango ya jioni huku nikisubiri Wakati wajua kali, mimi hupenda sana kutafuta sehemu yenye kivuli kizuri, kama chini ya muembe ama mparachichi, au kwenye kibaraza, saa yenye upepo mwanana.

Kama mtu aliye pitia masomo ya Beard Arts with IT, huwezo mkuu ambao ningependa kuwa nao ni ulewa kuchanganya teknolojia na elimu. Kwa njia inayaweza kuwafikia wanafunzi wa mashinani kwa urahisi. Ningependa kuwa na uwezo wa kutengeneza mifumo ya masomo. Inayoafanya kazi kwa mahali ambapo mtandao ni mbaya au stima inasumbua. Hii itasaidia kutumia ujuzi wangu wa IT kuboresha mbinu za kufundisha fasihi au historia ili masomo ya siwe yale ya kukariri.

Mimi nimeamua kufuga mbwa mwerevu wa aina ya German Shepherd, ambaye ni mweuzi. Huyo mbwa wangu anatapia ya ulinzi sana, lakini wakati mwingine ni mcheshi ya ajabu. Kitu kinacho nichekesha zaidi ni vile anavo jaribu kufukuza kuku wa kienyeji shambani, kisha anajifanya hajafanya kitu nikimtokezia ghafla. Napenda sana kufuge wa nyama wa nyansili ya mstuni, lakini waliozoezo nyumbani kwa sababu wanakuwa na nguvu na akili nyingi. Jambo ambalo li nanipa amani, nikijua bomalangu liko salama, huku kisii, kunikuwa narafiku wangu wa dhati wa kucheza nayeibaada ya kazi.

Katika kazi yangu huku kisii, mafanikio makubwa ambayo nimeyapata ni kueza kutumia ujuzi wangu wa it kubadilisha jinsi vijana wa huku wanavyojifunza. Ambapo nimeweza kusaidia shule yangu kuanzisha mfumo wa kidijitali wakueka kumbu kumbu za masomo na matokeo. Hii imeneletea heshima sana miongoni mwa walimu wenzangu na wazazi kwa sababu kazi imekua raisi na makosa ya kizamani ya makaratasi yamepungua.

Ningependa sana kujifunza mbinuu za kisasa za artificial intelligence. Na jinsi zinaviweza kutumika katika kilimu cha bishara na elimu yetu hapa inchini. Kwa sababu miundombinu inazidi kukua. Uwezo wa kutumia Ai kutoa utabiri wa hali hewa kwa usaii au kusaidia wanafunzi kupata msaada wakimasomo. Papo hapo, ungenipo makalimapia katika kazi yangu. Nijambo la kusisimua sana kuona jinsi teknolojia inavyoweza kusaidia mkulimu wakawaida kule, kisii, au mwalimu darasani kuongeza ufanisi bila kutumia gharama kubwa na hapo ndipo ningependa kuwelekeza nguvu zangu ili ni weze kuleta mabadiliko ya kweli kwenye jamii inayozunguka maisha yangu.

Huku kisii, mimi hupenda sana kutafuta hoteli ndogo zile zenye mazingira ya utulivu na chakula safi cha kienyeji. Hasa sehemu ambazo wanapika matoke au ndizi. Na samaki wa kukaanga vizuri au kuku wa kienyeji. Wenye mchuzi mzito. Hakuna kitu kitamu kama kukaa kwenye kibanda ambacho hewa yake ni safi. Kufurahia ugali wa wimbi na mboga za asili kama managu au chinsaga. Huku kupiga stori na marafiki kuhusu shughuli za siku Napenda maeneo ambayo hayana kelele nyingi ili niweze kufurahia ladha ya asili ya chakula chetu cha huku kisii na mara nyingi bei zao huwa ni rafiki sana kwa mfuko wa mkenya wa kawaida Jambo ambalo linafanya kula nje kuwe ni burudani badala ya gharama kubwa.

Mimi hupenda sana wakati ule wa mpito, kati ya msimu, wa mvua na jua, yaani wakati kuko na, kanyevunyevu kidogo lakini jua linaanza kuchomoza kwa mbali. Kipindi hiki kinapendeza sana kwa sababu, mashamba yote yamekua yamejaa ukijani wa kuvutia na hewa inakua safi na baridi kiasi. Bila kuwa na ile tope jingi, linalo sumbua barabarani. Ni wakati mzuri sana kwa mkaazi wa huku kwa sababu, unajua mazao kama mahindi na chai yanastawi vizuri. Na wakati huo huo, unaweza kutembea mjini au shambani, bila kulowa au kupata vumbi jingi. Jambo linalofanya kila kitu kionekane chenye uhai na matumaini.

Mimi hupenda sana kukimbia hasa asubuhi na mapema kabla jua halijachomoza. Kwa sababu mazingira yetu ya milima yanatoa changamoto nzuri sana kwa afya ya mwili na mapafu. Kukimbia kwenye barabara za huku zenye miinuko na hewa safi ya asubuhi kunanipa nguvu na kuchangamsha akili yangu kabla ya kuanza majukumu ya siku. Na mara nyingi nakutana na wanariadha wengine wakizifanya mazoezi, jambo linalonipa motisha zaidi.

Mimi naipenda mvua sana kwa sababu ndio uti wa mgongo wa maisha yetu Maana bila hiyo atuwezi kupata yale matoke chai na mboga za kienyeji zinazofanya soko letu la daraja mbili kuchangamka ingawa wakati mwingine inaleta kero ya tope barabarani na kufanya usafiri wa bodaboda kuwa mgumu bado naona ni baraka kubwa Maana inatupatia hewa safi na maji ya kutosha kwa matumizi ya nyumbani na shambani.

Huku kisii, mimi nimejikita sana kwenye maswala ya elimu na teknolojia baada ya kufuzu na hiyo degree ya Beard Arts with IT. Kwa hivyo, kazi yangu ya kila siku ni kuchanganya mbinu za kisasa za kompyuta na ufundishaji wa masomo ya sana. Ya nifuraisha sana kuona jinsi vijana wa huku wanavyo changamkia matumizi ya vifaa ya kijiditali darasani. Maana ya raisisha kazi yangu ya kusaiisha na kuandaa maeleza ya masomo. Hata kama wakati mwingine changamoto za stima au mtaandao zinasumbua huku vijijini, bado na hisi, mwenye mafanikio makubwa kuona mwanafunzi wa uku kisii anaweza kushindana na wale wa miji mikubwa kwa sababu nimewapa msingi mzuri wa IT unaoendana na masomo yao ya kawaida.

Mimi nampenda mbwa zaidi kwa sababu bali na kuwa rafiki wa dhati, ananipa usalama wa uhakika katika boma langu. Hasa nikizingatia vifaa vyangu vya kazi kama laptop na simu ambavyo natumia kwa mpango wa IT. Mbwa mwerevu anajua kulinda boma, usiku na kunituliza akili nikirudi nyumbani nimechoka. Tofauti na paka ambaye mara nyingi anajijua mwenyewe na kazi yake kubwa ni kulala au kutafuta maziwa jikoni.

Napenda sana upepo mwanana wa asili kuliko AC Kwa sababu mazingira yetu ya milimani tayari ya na hewa safi na baridi ya kutosha ambayo haitaji mashine yo yote AC mara nyingi inafanya hewa iwe kavu sana na inaweza kuleta gharama kubwa ya stima Jambo mbalo mkenya wakawaida upenda kwebuka ili kubana matumizi kufungua madirisha na kuruhusu upepo unaopita kwenye mashamba ya chai uingie ndani kuna nipa utulivu mkubwa nikiwa wanafanya kazi zangu na kuna nifanya nijihisi niko karibu na asili ya nyumbani bila kelele ya makini.

Kama mkisii, mimi nitachagua ugali kila siku bila kusita. Kwa sababu, ugali ndiyo roho ya boma na ndiyo kashasari inayo mfanya mwanaume au mwanamuke wa huku milimani awe na nguvu ya kweli ya kupambana na majukumu ya siku. Hakuna kitu kinachoweza kushindana na ugali wa wimbi au mahindi uliopika ukawa mgumu kiasi. Ikiandamana na mboga za kienyeji kama manago, chisaga, au mchuzi mzito wa kuku wa kienyeji aliye kuzwa hapa nyumbani. Wali mara nyingi mimi kuuona kama chakula cha sherehe, au cha watoto wa watu wa mijini, ambao hawana kazi ngumu za sulubu. Maana ukila wali, sasaba mchana, kufika saatisa, tayari njaha inaanza kukuuma tena. Jambo ambalo haliwezi kutokea ukisha tandika tonge lako la ugali wakutosha. Pia, kama mwalimu, naangalia ufanisi wa ugali hata kwa upande wa bajeti na maandalizi. Maana, unga wa mahindi unapatikana kwa urahisi kwenye masaga yetu ya hapa karibu. Na bei yake ni rafiki kwa mkenya wakawaida, aliye piga hesabu za maisha. Ugali unanipa ile stamina ya kukada saa ni kwa saa nyingi au kufanya kazi kwenye kompyuta bila kuhisi uchovu. Na unaleta umoja kwenye meza ya familia, maana sote tunamega kutoka sahani moja, tukiwa tumetulia. Kwa ufupi, ugali ni chakula kinacho niunganisha na asili yangu. Kinanipa heshima ni kiwa mkazi wa kisii na ni chaguo bora zaidi kwa mtu yoyote anayetaka kushiba vizuri na kubaki na nguvu la kujenga taifa letu la Kenya.

Ninachopenda zaidi kuhusu shirika langu la uwalimu ni ule umoja na ushirikiano uliopo kati ya wafanyikazi ambapo tunasaidiana kama jamii moja kuhakikisha wanafunzi wetu wanapata msingi bora wa maisha shirika hili linanipa nafasi ya kipekee ya kutumia utaalamu wangu kuleta mabadiliko ya kweli mashinani Jambu ambalo linanipa fahari kuona kuwa kazi yangu inadhaminiwa na inachangia maenda leo ya huku kisii. Pia, mazingira ya kazi yanaruhusu mwalimu kuwa mbunifu. Na hiyo inanipa motisha ya kuamka kila asubui nikiwa na nguvu ya kuwa fundisha vijana mbiu mpya zinazoweza kuwasaidia katika ulimwengu huu wa sasa wa kidigitali.

Naam, mimi hupenda sana kuvaa kofia. Haswa zile za cap au kofia za pamba. Kwa sababu hali yetu ya hewa huku milimani inabadilika haraka. Saa zingine jua linawaka kali, unapofanya shughuli zako shambani. Masaa zingine baridi ya asubuhi inahitaji ufunike kichwa vizuri ili usipate mafua. Kama mwalimu, kofia inanipa ile muonekano wakisasa. Na pia inanisaidia sana nikiwa nasafiri na bodaboda kuelekea mjini, ili nywele zangu zisivurugwe na upepo au vumbi la barabarani ni vazi rahisi ambalo mkenya wakawaida Nalitegemea kwa ajili ya kinga na pia kuongeza nakshi kidogo kwenye mavazi ya kila siku Jambo linalofanya nijihisi nikiwa nadhifu na tayari kwa kazi wakati wowote.

Mimi hujitunza kwa kuhakikisha napata muda wa kutosha, wa kuuomzika na kula vyakula asilia vya shambani kwangu kama matoke na mboga za kienyeji. Maana, mwili wenye nguvu ndio msingi wa kazi yoyote Baada ya pilka pilka za darasani na kukaa mbele ya kompyuta kwa saa nyingi Mimi hupenda kutembea nje kwenye hewa safi ya milimani au kufanya mazoezi kidogo ya kukimbia asubuhi ili kuchangamsha damu na kutoa msongo wa mawazo. Pia najituunza kiakili kwa kusoma vitapu vipya vya kiteknolojia na kujitenga na kelele za mjini nikiwa na kikombe cha chai moto ya huku kwetu. Nikiamini kuwa amani ya roho na afya ya mwili ni mali muhimu kuliko kitu chochote kwa mkaazi wa huku anayetafuta maendeleo ya kuili.

Programu ya simu ambayo siwezi kukosa kuitumia kila siku ni WhatsApp. Kwa sababu, ndiyo kiungo kikubwa cha mawasiliano kati yangu, walimu wenzangu na wazazi wa wanafunzi wangu. Huku tukitumia vikundi vya mazungumzo kupashana habari za shule na maendeleo ya kijamii. Programu ya simu ambayo siwezi kukosa kuitumia kila siku ni WhatsApp. Na pia kusahau, M-pesa app ambayo inanisaidia kulipia mahitaji ya kimsingi kama stima, kununua bidhaa sokoni na kutuma pesa kwa urahisi bila kulazimika kupanga laini ndefu kwa wakala hizi programmu zinarahisisha maisha ya mkaazi wa huku na kusaidiana, kubana muda na kuhakikisha kazi zinaenda mbali bila kukwama hata nikiwa shambani, nilikagua kahawa au ndizi zangu.

Nimekuwa nikienda sana kwenye maonyesho ya sanaa. Hasa yale yanayofanyika hapa mjini au kule kijiji cha sanaa cha tabaka. Ambako mafundi study, huchonga mawe ya soapstone kuwa sanamu za kupendeza ajabu. Kwa mimi, mwalimu wa arts, ninaona fahari sana kuwoda jinzi vijana wetu wanavyo tumia mikono yao kuelezea tamaduni zetu. Na maisha ya kila siku ya mkenya. Na mara nyingi, mimi huenda huko kutafuta motisha ya jinsi ya kuchanganya sanaa hiyo ya asili na teknolojia ya kisasa ya IT. Maonyesho haya yanaistaili kutembelewa na kila mkazi wa huku kwa sababu ya nakupa fursa na kuona ubunifu wa hali ya juu. Na pia ni njia nzuri ya kusaidia wasanii wetu wa nyumbani wapate soko na kutambulika kitaifa na hata kima taifa.

Swala la usalama wa neno siri au password ni jambo ambalo mimi hulichukulia kwa uzito sana. Hasa kwa sababu ya kazi yangu ya IT. Ambayo naelewa vyema, hatari za walaghai wa mitandaoni, ambao kila siku wanatafta mbinu za kuingilia akaunti za watu. Mimi situmii mae neno raisi kama jinalangu, tarehe ya kuzaliwa au nambari za simu, ambazo mtu yeyote hapa kijijini anaweza kukisia. Badala yake, mimi huunda neno siri lefu, ambalo ni mchanganyiko wa erufi kubwa na ndogo. Nambari, na alama maalum, kama reli, au asilimia. Nikihakikisha ni kitu ambacho hakiko kwenye kamusi yoyote. Pia nimejifunza mbinu za kutumia sentenzi fupi ya siri. Inayohusisha kitu ninachokipenda huku nyumbani, kwa mfano Matoke yangu ni tamu 2025. Jambo ambalo ni raisi kwangu kukumbuka lakini ni vigumu sana kwa kompyuta ya mwizi kuotea. Vile vile, mii hutumia mifumo ya kisasa ya ulinzi kama two-factor authentication. Ambayo hata mtu akijua nenosiri langu, hawezi kuingia kwenye akounti yangu bila msimbo maalumu, unaotumwa kwa simu yangu ya mkono. Jambo linalo nipa amani ya roho, nikiwa darasani. Kama mkenya wa kawaida, anayependa usalama. Mimi pia uepuka kabisa kuandika nenosiri rangu kwenye makaratasi ya vitabu. Ambavyo mtu mwingine anaweza kuviona, nikiwa nimeviacha mezani, na badale yake, mii htumia programu maalumu za password manager ambazo zinatunza siri hizo zote mahali pamoja, pakiwa pabefungiwa vizuri.

Mimi napenda sana kupika kwa sababu inanipa fursa ya kuhakikisha familia yangu inakula chakula safi, chenya afya na kilichokolea ladha ya nyumbani. Hakuna kitu kinacho nifuraisha kama kusimama jikoni baada ya kazi zangu. Nikichemsha matoke na kukaanga kuku wa kienyeji kwa kutumia nyanya na vitungu saumu vinyumbani kwangu. Kupika kunanituliza akili na kuna nifanya nijivunie utamaduni wetu wa huku milimani. Kwani chakula kilicho pikwa kwa upendo na utalamu wa kienyeji daima huwa na ladha tamu zaidi kuliko kile cha kununua hotelini.

Mimi napenda sana kucheza ngoma. Hasa zile za asili ya jamii yetu ya abagusi. Kama vile, ovokano. Kwa sababu, sauti ya hala iyo inaniguza moyoni na kunikumbusha asili yangu ya huku milimani. Wakati wa sherehe za kitamaduni au hata kwenye hafla za jamii, siwezi kujizuia kutikisa mabega na miguu kwa kufuata mdundo wa ngoma. Maana hiyo ni njia ya kipekee ya kuelezea furaha na kusherehekea mafanikio ya jamii yetu.

Asubuhi yangu huanza mapema sana. Mnamo saa kumi na moja alfajiri. Wakati ukungu bado umetanda kwenye milima na hewa ni baridi ile ya kukata. Jambo la kwanza nifanyalo ni kutoa shukrani kwa mungu kwa pumzi ya uhai. Kisha na kunywa glasi ya maji vuguvugu kuchangamsha mwili kabla ya kuanza shughuli zangu. Baada ya hapo, mimi huvaa viatu vyangu vya mazoezi na kupiga mbio kidogo kwenye miinuko ya hapa kijijini ili kufungua mapafu na kuamsha akili. Jambo ambalo linanipa nguvu ya kupambana na majukumu ya ualimu siku nzima.

Mimi huenda sinema mara chache sana Labda mara moja baada ya miezi miwili au mitatu Kwa sababu, mimi hupendelea zaidi utulivu wa nyumbani ambapo naweza kutumia utaalamu wangu wa kiteknolojia kuandaa home theatre ndogo Badala ya kuenda mjini na kupambana na kelele na msongamano wa watu Mimi hupenda kupakua filamu nzuri zenye mafunzo ya kiteknolojia au drama za kusisimua na kuzitazama nikiwa nimepumzika kwenye kochi langu baada ya kazi ngumu ya mchana Hata hivyo, wakati mwingine filamu kubwa na marufu zinapo toka Mimi hujumuika na marafiki zangu kuenda mjini kisii kwenye kumbi za sinema ili kufurahia mazingira tofauti na kupata nafasi ya kupiga story za maisha Tukifurahia mahindi ya kuchoma.

Mimi husoma gazeti kila siku Hasaa asubui nikiwa na kunywa ile chai yetu ya maziwa Kwa sababu ni muhimu sana kwa mwalimu na mtaalamu wakiteknolojia kama mimi kuwa na habari za hivi punde kuhusu ya nayojiri nchini Kenya na duniani kote Mara nyingi mimi hupendelea kusoma magazeti kama Daily Nation au The Standard na nikiwa nataka kuelewa maswala ya kijamii kwa undani zaidi kwa lugha yetu fasaha, mimi hutafuta taifa leo. Kusoma gazeti kuna nisaidia kujua mabadiliko ya sera za elimu, hali ya uchumi inayo waadiri wa kulima wetu wa huku na pia matukio ya michezo ambayo ni mada kuu tunayo tunapo piga story na marafiki kule mjini au sokoni.

Mimi navutiwa zaidi na sanaa ya uchongaji na sanaa ya kidigitali, graphic design. Kwa sababu, hizi mbili zinawakilisha makutano kati ya utamaduni wetu na asili na ulimwengu wakisasa wakiteknolojia. Napenda sana kutembelea maeneo kama tabaka. Hapa, hapa kisi. Kuna jinsi mafundi wetu wanavyo tumia mawe ya soapstone kutengeneza picha za wanyama, watu na vyombo vya nyumbani kwa ustadi wa hali ya ju. Sanaa hiyo inaniguza moyoni kwa sababu inatumia rasilimali ya asili ya ardi yetu kuelezea hadithi za maisha yetu ujasiri na umoja wajamii ya abagusi. Vile vile, kutokana na taluma yangu ya IT, ina mapenzi makubwa na sanaa ya kidigitali. Ambapo vijana wanatumia kompyuta kutengeneza picha za kustajabisha. Animations na michora ya 3D ina yaweza kutumika katika elimu na biashara. Kwangu mimi sanaa si pambo tu la ukutani. Bali ni lugha inayoweza kutumika kufundishia darasani na hata kusaidia wakulima wetu wa huku kutangaza mazao yao kwa njia inayovutia macho.

Nbinu yangu kuu ya kukabiliana na msongo wa kazi ni kujitenga na teknolojia kwa muda na kurejea kwenye asili. Ninapo hisi akili mechoka kutokana na kusahihisha mitihani ya wanafunzi au kutatua matatizo magumu ya IT, mimi huwacha komputa na simu mezani, kisha natoka nje na kuelekea shambani kwangu, kupumua hewa safi ya milimani na kutembea katikati ya migomba ya ndizi na miche ya chai kunanituliza sana. Kuna amani fulani ya kipeke unayopata unapoguza udongo na kuona jinsi mimea inavyo stawi bila haraka. Hali hii inanikumbusha kuwa maisha ni mchakato na si kila kitu kinapaswa kutotuliwa kwa dakika moja. Jambo linalonisaidia kushusha mapigo ya moya na kurudisha utulivu ndani.

Mimi huwa nachaji kifaa changu mara moja kwa siku. Mara nyingi wakati wa usiku nikiwa nimepumzika. Kwa sababu ya kazi zangu zakiteknolojia na uwalimu nimejifunza mbinu za kutunza battery. Kama vile kupunguza mwangaza wa kio na kuzima programu zinazotumia nguvu nyingi bila sababu. Hili simu au laptop iweze kunisukuma siku nzima bila kuzima katikati ya majukumu. Pia nikiwa shambani au darasani ambapo si wakati wote naweza kupata plug ya stima kutunza chaji ni jambo la busara sana. Nikitokea nimeitumia sana kwa mikutano ya video au mafunzo ya mtandaoni naweza kuongeza chaji kidogo wakati wa chakula cha mchana ili kuhakikisha sikatiki mawasiliano na wazazi au wafanyikazi wenzangu hadi jioni nitakaporudi nyumbani.

Ninapokutana na tatizo kazini, iwe ni hitilafu ya kiufundi kwenye mfumo wa kompyuta au changamoto ya kielimu darasani. Mimi hutumia mbinu ya hatua kwa hatua ambayo ni ya kimfumo na yenye utulivu. Badala ya kufanya mambo kwa pupa, kwanza mimi huanza kwa kutambua chanzo cha tatizo kwa kina. Nikijiuliza nini hasa kimesababisha hali hiyo na ni nani anayeadhirika. Katika ulimwengu wa kiteknolojia, tunaita hii root cause analysis. Huwezi kutibu ugonjwa kwa kuangalia dalili pekee bila kujua mdudu anayetajabisha maumivu hayo. Baada ya kuelewa chanzo, mimi hufuata hatua hizi. Kutathmini madhara, kutafuta ufumbuzi mbadala, utekelezaji na majaribio, tathmini na kumbukumbu. Mbinu hii ya kimantiki inanisaidia kubaki na utulivu hata kukiwa na shinikizo kubwa. Maana najua kuwa kila tatizo lina ufumbuzi wake. Ikiwa utaligawa katika vibande vidogo vinavyoweza kushughulikiwa.

Mimi napenda sana keki ya limau. Hasa ile inayo okwa kwa njia ya asili ikawa na unyevu na harufu nzuri ya matunda mapya. Napendezwa na ladha yake kwa sababu haina sukari nyingi inayo zidi kiasi. Na ule uchachu kidogo wa limau unaleta msisimko wakipekee kinyuani. Jambo linalo ifanya iwe tofauti na keki nyingine, ambazo mara nyingi huwa tamu sana. Kama mkaazi wa hapa Kenya, mimi huona keki hii inaendana vyema na kikombe cha chaimoto ya maziwa. Hasa wakati wa mchana, nikiwa nimepumzika baada ya pilka pilka za kazi. Pia keki ya limau ni rahisi kuitayarisha kwa kutumia viungo, vinavyo patikana kwa urahisi sokoni. Narangi yake ya manjano ilio fifia inanikumbusha mwanga wajua la asubui. Ni aina ya keki ambayo ni nyepesi tumboni lakini inaridhisha sana. Iwe ni kwenye sheree ndogo ya familia au kama kitafunio cha kawaida unapotaka kujizawadi baada ya wiki ndefu ya majukumu.

Kwa kweli, mimi hupendelea zaidi kunyoa safi kuliko kufuga ndevu. Kuna vile unahisi wepesi na uchangamfu fulani usoni unapo kuwa umenyoa vizuri. Hasa asubuhi unapoanza siku yako. Unajua ule msisimko wa maji baridi yakiguza ngozi baada ya kunyoa? Inakupa picha ya kuwa mtu nadhifu na mwenye mpangilio. Kile ambacho ni muhimu sana katika mazingira yangu ya kazi darasani na hata ninapokutano na watu tofauti kwenye mikutano yakiteknolojia. Lakini usinielewe vibaya. Mimi si mpinzani wa ndevu wakati mwingine, labda wakati wa likizo fupi nikiwa nimezama kwenye miradi ya shambani au nikiwa nimebanwa na utafiti wa teknolojia nyumbani, mimi huwacha ndevu zote ziote kidogo kwa siku chache. Lakini mara tu ninapupata na fasi, mimi huzipunguza kabisa ili nirudi kwenye ule muonekano wangu wa kawaida. Naona kunyoa kunanifanya nionekane kijana zaidi na pia ni rahisi kutunza. Maana hauhitaji mafuta mengi ya ndevu au kuchana kila saa. Kitu ambacho kinaniongezea munda wa kufanya mambo mengine ya maana. Huko kwetu, watu wengi wanamitindo tofauti. Kuna wale wanao penda zile ndevu ndefu za kishua na kuna sisi ambao tunapenda clean shave. Ili kofia zetu zikae vizuri kichwani bila bugudha yoyote. Ni jambo la lada tu, lakini kwangu mashine ya kunyoa ni rafiki yangu wa karibu. Kila mwisho wa wiki.

Hapo umeneguza penyewe. Unajua kama mtu ambae amezama sana kwenye mambo ya kiteknolojia na walimu. Kusoma maoni mtandaoni ni kama hobi yangu fulani hivi ya siri. Ingawa wakati mwingine inaweza kuwa ni mtego wakupoteza muda mwingi sana. Miumi hupenda sana kupitia sehemu ya maoni. Iwe ni kwenye kurasa za habari za humu inchini, video za YouTube na hata kwenye mitandao ya kijamii kama X na Facebook. Sababu kubwa inayofanya nifraie kusoma maoni ni ule ucheshi na ubunifu wa wakenya. Kweli sisi ni watu wakipekee. Unaweza kukuta habari ni nzito sana, lakini ukishuka kwenye maoni, unakutana na utani na memes. Zinazo kufanya ucheke mbaka usahau msongo wa mawazo wa siku nzima. Lakini ukiacha vichekesho, maoni ya watu yananisaidia sana kuelewa kile ambacho watu wakawaida mtaani wanawaza kuhusu masuala mbalimbali. Kama vile, bei ya bidhaa, mbadiliko ya kiteknolojia na hata mambo ya siasa. Inanipa picha halisi ya jamii yetu kuliko hata kuskiliza ripoti za kitaalamu peke. Hata hivyo, kuna upande wapili wa sarafu wakati mwingine maoni mtandaoni yanaweza kuwa na sumu fulani. Unajua ile migogoro na watu wanaopenda kubishana bila sababu. Tunawaita keyboard warriors. Nimeshajifunza kuwa ni lazima uwe na kichungi cha akili. Unasoma, unachukua yaliyo ya maana, na yale ya kashfa au uongo unayaacha yapite kama upepo. Kama mwalimu, mimi pia utumia maoni hayo kama darasa kwangu. Naona jinzi watu wanavyo elewa au kutoelewa mambo. Na hiyo inan inanisaidia kujua jinzi ya kuelesea masuala magumu ya kiteknolojia kwa wanafunzi wangu kwa lugha rahisi inayo eleweka na kila mtu. Vile vile, kabla sijaamua kununua kifaa kipya cha teknolojia au hata mbegu fulani ya kisasa ya shambani, lazima nipitie maoni ya watu waliouzitumia hapo awali. Maoni ya customer reviews ni muhimu sana ili usije ukatupa pesa zako bure. Kwa kifupi, kwangu kusoma maoni ni mchanganyiko wa burudani, utafiti na kupata habari za ndani inazozunguka mtaani.

Hapo umenipata. Unajua kupiga picha ni moja kati ya vitu ambavyo mimi huvienzi sana. Na si kwa sababu tuu ya kuwa na kumbukumbu. Bali ni kama aina fulani ya sanaa inayotuliza akili. Kama mtu wakiteknolojia, nimejikuta navutiwa sana na teknolojia ya kamera. Kuanzia jinzi lensi inavyokusanya mwanga hadi jinzi sensa inavyobadilisha picha kuwa data. Lakini ukiacha mambo ya kiufundi kupiga picha kunanifanya nione ulimwengu kwa jicho la tofauti kabisa. Mimi upenda sana kupika picha za mazingira asilia. Unajua huku kwetu milimani kuna ile saa ya dhahabu. Wakati jua linakaribia kuzama na anga linageuka kuwa rangi ya machungwa na zambarau. Huwa siwezi kupitisha wakati huo bila kutoa simu yangu au kamera yangu ya kidigitali na kunasa ule uzuri. Picha za mawingu yakitanda juu ya mashamba ya chai au mionzi ya jua ikipenya kwenye majani ya migomba ya ndizi huwa zinanipa amani sana. Inanifanya nidhamini zaidi mazingira tunamoishi. Pia mimi ni shabik wa kupiga picha ya matukio ya kijamii na maisha ya kila siku. Napenda kunasa tabasamu la mzee sokoni, watoto wakicheza mpira, wa matambara, au hata ufundi wa vijana wanaochonga mawe ya soapstone. Picha kama hizi huwa zinaeleza hadithi nyingi bila kuitaji maneno. Kwa upande wakiteknolojia, picha hizi huwa zinaisaidia sana ninapounda maudhui ya kidigitali au tovudi. Badala ya kutumia picha za kupakua mtandaoni ambazo hazina uhalisia wa kwetu, mimi hutumia picha zangu nilizopiga mwenyewe kutoa ile ladha ya nyumbani. Hili picha yangu itoke vizuri, mimi hufuata kanuni raisi za upigaji picha kama vile kanuni ya Deluthi, ambayo ziliweka lengo langu katikati kabisa ya picha. Bali naliweka upande kidogo hili kuleta usawa na mvuto wa kisanaa. Pia nimejifunza umuhimu wa muanga kamwe sipigi picha nikikabiliana na jua moja kwa moja. Isipokuwa nataka kutengeneza sell out. Baadae mimi hutumia programu nyepesi za kuhariri picha ili kurekabisha rangi na mwangaza kidogo bila kuharibu uharisia wa picha yenyewe. Kwangu mimi, kila picha ni kama kusimamisha muda kwa sekunda moja. Miaka ijayo nitaangalia picha hizi na kukumbuka jinzi maisha yalivyokuwa. Mabadiliko ya kiteknolojia nilioshuhudia na uzuri wa aridhi yetu ya Kenya. Ni hobi yangu ambayo inanifundisha kuwa na subira na umakini. Maana picha bora zaidi mara nyingi huitaji usubiri, dakika sahihi ili mwanga na mazingira vikae sawa.

Kwa kweli, linapokuja swala la usafiri wa kila siku, mimi ni shabiki mkubwa wa bodaboda. Hapa kwetu Kenya, huwezi kuzungumzia usafiri bila kutaja hawa jamaa wa pikipiki. Sababu kuu inayofanya nitegemee bodaboda ni uwezo wake wa kupenya kwenye vichochoro na kukwepa msongamano wa magari. Hasa nyakati za asubuhi ninapowahi shuleni au kuelekea mjini kushughulikia vifaa vya kompyuta. Unajua, barabara zetu wakati mwingine zinaweza kuwa na changamoto. Lakini, pikipiki inakuhakikishia kuwa utafika unakoenda kwa wakati bila kuchelewa. Pia, kuna ile hali ya uhuru unapokuwa juu ya pikipiki. Upepo mwanana wa asubuhi ukikupuliza usoni. Una kusaidia kuamsha akili kabla ya kuanza majukumu mazito ya darasani. Ni usafiri ambao ni rafiki kwa mfuko wa mkaazi wa kawaida. Na uzuri wake ni kwamba unaweza kumpigia simu ndugu wako wa bodaboda akakufuata hadi mlangoni mwa boma lako. Hiyo, door-to-door service ni kitu ambacho huwezi kukipata kwenye magari makubwa ya abiria kama matatu. Hata hivyo, wakati mwingine ninapokuwa na safari za mbali kidogo au kukuwa na mvua ile kubwa ya nyumbani, mimi hutumia matatu. Matatu ni sehemu muhimu ya utamaduni wetu. Kuanzia muziki, unaopigwa humo ndani, michoro ya kishua, kwenye body, hadi stori za abiria wenzako. Ni mahali pazuri pa kuskia vibe la mtaani na kujua nini kinaendelea kwenye jamii. Ingawa matatu inaweza kuchukua muda mrefu kidogo kutokana na kusimama mara kwa mara. Inanipa nafasi ya kupitia barua pepe zangu au kusoma maoni mtandaoni kwenye simu nikiwa safarini.

Mimi ni mpenzi mkubwa wa ugali wa mtama uliopikwa vizuri. Ukisindikizwa na mboga za kienyeji kama zisizo tiwa chumvi nyingi, managu au munavu, na samaki wa kukaanga au kuku wa kienyeji. Hakuna kitu kinachoweza kushinda ladha ya ugali wa mtama. Unanguvu, unashibisha kwa muda mrefu na unaafya tele kwa mwili wa binadamu. Unajua huku kwetu mulo huu ni zaidi ya chakula tu ni utamaduni. Unapo kula managu yalio wekwa maziwa ya mgando kidogo au yalio pikwa kwa kitungu na nyanya za shambani. Unahisi kabisa asili ya ardhi yetu. Samaki nayo ikiletwa wakiwa bado wa moto mwenye ladha asilia ya majibaridi. Mulo huo unakua umekamilika. Ni yaina ya chakula ambacho kimekua kikitumiwa na wazee wetu kwa vizazi vingi. Kikitueka imara na kutuepusha na magonjwa mingi ya kisasa yanayo letwa na vyakula vya kusindika. Mimi huona kuwa chakula hiki kinanipa akili nzuri na kuchanganua mambo ya teknolojia ya habari na kunipa uchangamfu wa kutosha. Wakusimama mbele ya wanafunzi darasani siku nzima bila kuchoka. Nimulo ambalo kila mkenya anaye jali afya yake na anayedhamini ladha ya nyumbani hufuraia sana. Hasa wakati wajioni baada ya kazi ngumu ya kutuanzima.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu zaidi maishani ni bibi yangu mzaa mama. Na somo lenyewe lilikuwa ni subira na umuhimu wa kutunza asili. Unajua bibi hakuwa amesoma mambo ya teknolojia ya habari kama mimi. Lakini alikuwa na hekima kubwa ya maisha ambayo huwezi kuipata kwenye kitabu chochote cha shule. Nakumbuka nikiwa mdogo, alikuwa akinichukua hadi shambani kwake na kuniambia. Mjukuu wangu, huwezi kuharakisha ukuwaji wa mmea kwa kuuvuta. Ni lazima umwagilie maji na uwe na subira. Hili somo la subira limenisaidia sana katika kazi yangu ya sasa. Kwa mfano ninapokumbana na hitilafu ngumu kwenye mfumo wa kompyuta au ninapofundisha wanafunzi anayechelewa kuelewa somo mimi huikumbuka sauti ya bibi. Inanikumbusha kuwa mambo mazuri na ufumbuzi wa kudumu unahitaji muda, uangalifu na utulivu. Bila subira, unaweza kuharibu kitu ambacho kingestawi vizuri kwa muda wake. Pia bibi alinifunza kuwa hata kama ulimwengu unabadilika na kuwa wakidigitali. Ni lazima ubaki na mzizi yako ya kiutu Aliniiminza kuwa mkarimu kusaidia jirani na kutadhmini kazi ya mikono yangu Hekima yake imenifanya niwe mtaalamu wa teknolojia ya habari ambaye haangali tuu mashine Bali yanaangalia jinzi teknolojia hiyo inavyoweza kusaidia watu wa kawaida katika jamii yetu Kwangu mimi, bibi alikuwa profesor wa maisha ambaye alinifundisha msingi imara wa maadili ninaotumia hadi leo.

Kumbu kumbu moja inayo nisisimua mwili kila nikikumbuka Nitukio la radi kali na radi ya radi Lilo tukia usiku moja nikuwa bado mwanafunzi Unajua huku kwetu hasa ma eneo ya milimani mvua zinaponyesha huwa zinaambatana na radi zenye nguvu sana ambazo zinawesa kutikisa msingi wa nyumba siku hiyo nilikuwa nimechelewa kulala nikijaribu kurekebisha radio ya kizamani kwa kutumia ujuzi wangu wa muanzo wa teknolojia ya habari. Gafla kukatokia mwanga mkali sana ulio penya hadi ndani ya chumba. Na kabla hata sijapata muda wakufikiri, mlio wa radi ulio pasuka ulikuwa mkubwa kiasi na kufanya madrisha yote yatikizike kama yatavunjika. Sekunde hiyo hiyo, stima zote zilikatika na kukawa na giza totolo la kutisha. Zile sekunde chache za kimia baada ya ule mlio zilikua na uzito wajabu. Moyo wangu uliku unadunda kwa kasi sana na nilihisi kama dunia imesimama. Kilicho fanya Tukio hilo kutisha zaidi ni kusikia mti mkubwa. Uliokua karibu na boma letu ukipasuka katikati na bada ya kupigwa na ile radi. Harufu ya moshi na kitu kilicho ungua ilianza kusambaa hewani. Na kwa muda niliogopa hata kuguza kifaa chochote cha chuma nikiahofia nitapigwa na umeme. Tukio hilo liliniacha na heshima kubwa sana kwa nguvu za hasili. Hadi leo, mvua inaponyesha na radi kuanza kupasuka. Mimi ni wa kwanza kuzima vifaa vyote vya teknolojia ya habari na kujiepusha na madirisha. Inanikumbusha kuwa licha ya maendeleo yetu yote binadamu bado ni mdogo sana mbele ya maajabu na nguvu ya mazingara yetu.

Linapo kuja suala la mchezo, mimi ni shabiki mkubwa wa mpira wa mguu. Na hasa ule wa ligi kuu ya uingereza. Unajua kuna msisimko fulani unaopata unapoona timu yako ikicheza kwa ushirikiano. Pasi zikienda kwa ufasaha na hatimaye goli linabotinga wavuni. Huku kwetu, soka ni luha inayounganisha watu. Tunaweza kuwa na migogoro ya hapa na pale lakini mpira ukianza, sote tunakua kitu kimoja tukishangilia na kutaniana mtaani. Pia, kutokana na kazi yangu, mimi hufraia sana kutizama michezo iyo kupitia vifaa vya ki-digitali. Napenda kuona jinzi teknolojia kama ya VAR inavyo tumika kusaidia waamuzi. Ingawa wakati mwingine inaleta mjadala mikali na maoni mengi mtandaoni ambayo mimi hupenda kuyasoma ilikuona wa Kenya wanavyo lalamika au kushangilia. Soka lina nifundisha umuhimu wanidamu mkakati na kufanya kazi kama timu. Vitu ambavyo, mimi hujaribu pia kuvitumia darasani inapo vifundisha wanafunzi wangu. Bali na soka, mimi hupenda pia kutizama riadha. Hasa wakati wa mashindano makubwa ya kimataifa. Inajaza moyo wangu fahari kuona wakenya wenzetu wakipeperusha bendera yetu kule inje na kutimua vumbi hadi wanachukua dahabu. Kuna ujasiri na nguvu ya ajabu kwenye mbio za masafa marefu ambazo zinanikumbusha maisha yetu ya huku milimani. Ni lazima uwe na pumzi na uvumilifu ili kufika mwisho wa safari. Kutizama mchezo kwangu ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya kurekebisha mifumo ya kompyuta au kusahihisha vitabu. Inanichangamsha na kunifanya nione kuwa maisha ni mchezo ambao unaitaji bidii na furaha apia.

Lengo langu kuu la muda mrefu kazini ni kuwa mshauri mkuu wa kidigitari na mchochezi wa mabadiliko kupitia teknolojia ya habari katika sekta ya elimu. Nataka kuona shule zetu hata zile za vijijini kabisa huku milimani. Zikiwa na uwezo wa kutumia vifaa vya kisasa na mtandao ili kila mtoto apate fursa sawa ya kujifuza kama yule aliye mjini Nairobi au kule ngambo. Ili kufanikisha hili nina malengo makubwa matatu. Kujenga mfumo ya kisasa, nataka kutumia utalamu wangu kuona mifumo ya kidigitali inayorahisisha kazi za walimu, kama vile kusahihisha mtihani na kufuatilia maendeleo ya wanafunzi. Hili wapate muda mwingi zaidi wa kuwafundisha watoto badala ya kuzama kwenye makaratasi. Jambo la pili, kufundisha ustadi wa kidigitali. Lengo langu si tu kuleta kompyuta shuleni. Bali ni kuhakikisha walimu na wanafunzi wana uwezo wa kuzitumia kwa njia ya kiubunifu. Nataka kuona kizazi ambacho hakitumii teknolojia kwa burudani tu. Bali kinatumia kutatua changamoto za kijamii kama kilimo na biashara. Jambo la tatu ni uandishi wa vitabu vya kiufundi. Ningependa kuandika miongojo na vitabu vya kiswahili vinavyoelezea maswala ya teknolojia kwa lugha rahisi. Hii itawasaidia watu wengi zaidi kuelewa ulimwengu wakidigitali bila kuhisi kuwa lugha ya kiingereza ni kikwazo. Hili lengo linanipa motisha ya kuamka kila asubui maana najua kuwa kazi yangu ya leo ni msingi wa maisha bora ya kesho kwa jamii yangu. Ninaamini kuwa teknolojia ikitumiwa vizuri na kwa subira inaweza kuondoa umaskini na kuleta maendeleo makubwa hapa Kenya.

Linapokuja swala la mfumo wa simu, mimi ni mshabiki mkubwa wa android. Kama mtu aliyesomea na anayefanya kazi katika nyanja ya teknolojia ya habari, napendelea mfumo huu kwa sababu ya uhuru mkubwa unaompa mtumiaji. Tofauti na mfumo mingine ambayo imefungwa sana, Android ina niruhusu kubadilisha mambo mengi kulingana na mahitaji yangu. Kwanzia, jinsi kioo cha simu kinavyo onekana, hadi uwezo wakuingiza programu ambazo nimezitengeneza mimi mwenyewe kwa ajili ya majaribio ya shuleni. Sababu nyingine inayofanya Android iwe chaguo langu la kwanza ni urahisi wakupata vivaa na upatanifu. Hapa kwetu, ni rahisi sana kupata simu ya Android inayoweza kufanya kazi vizuri na vifaa vingine vingi vya kielektroniki. Iwe ni kuunganisha simu na kompyuta yangu ya kazini au kutuma faili kwa mwalimu mwenzangu kwa kutumia teknolojia ya Bluetooth au programu za kutuma data haraka. Android haisumbui sana. Pia kuna haina nyingi za simu za Android sokoni. Jambo ambalo linampa kila mteja fursa ya kupata kifaa kinacho endana na mfuko wake, huku kikimpa uwezo wakutumia huduma muhimu kama benki ya simu na interneti. Kwa upande wa kiufundi, mimi ufurahia sana jinsi Android inavyoweza kusaidia katika usimamizi wa faili. Naweza kutumia simu yangu kama diski ndogo ya kuifadhi data. Kitu ambacho ni muhimu sana ninapokua nimesahau vifaa vyangu vingine vya teknolojia ya habari. Pia, uwezo wakuongeza nafasi ya kuifadhi kwa kutumia kadi ndogo ya kumbukumbu ni faida kubwa. Hasa, ninapo piga picha nyingi za mazingira au kurekodi video za mafunzo kwa ajili ya wanafunzi wangu. Hata hivyo, mimi si mkaidi. Ninaelewa na kueshimu mfumo wa IOS. iOS ni nzuri sana kwa usalama na inamuonekano mwororo sana. Lakini kwa maisha yangu ya kila siku ya pilka pilka za hapa na pale, Android inanipa ule urahisi wa kuchomeka na kutumia, bila kuhitaji programu nyingi za siada za kati. Inanifanya nihisi kuwa mimi ndiye ninaye imiliki simu na si simu inayo niendesha mimi. Pia napenda jinsi android inavyo unganisho kwa uraisi na uduma za paruwa pepe na hifadhi ya mtandaoni. Hii inanisaidia kusahihisha kazi ya wanafunzi nikiwa njiani kwenye matatu. Au hata nikiwa nimepumzika nyumbani. Kwa kifupi, android ni mfumo wa mtu wakazi, ambaye anahitaji ufanisi na urahisi katika mazingira yoyote.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni ya heshima ya kina, upendo na utegemezi wa hekima. Katika utamaduni wetu, wazee si tu wanafamilia waliotutangulia ki umri. Bali ni maktaba hai za maarifa na dira ya maadili inayotuongoza. Mimi huwaona wazee wangu kama msingi wa kile nilicho leo. Bila malezi yao na miongozo yao ya awali, nisingekuwa na nidhamu ya kusoma na kufikia hapo nilipo katika ulimwengu wa teknolojia ya habari. Tuna mahusiano ya karibu sana yanayojengwa kupitia mambo yafuatayo. Mazungumzo na kusikiliza. Likiwa jambo la kwanza. Mimi hupenda kutenga muda wakukaa nao, hasa wakati wa jioni. Ninajua kuwa ingawa mimi nimesomea mambo ya kisasa ya kompyuta, wao wanadigrii za maisha, ambazo hazipatikani darasani. Kusikiliza hadithi zao kuhusu jinsi wanavyokabiliana na changamoto za zamani kunanipa nguvu ya kupambana na magumu ya sasa. Jambo la pili ni huduma na malezi. Ni wajibu wangu kuhakikisha kuwa wanapata mahitaji yao ya msingi na faraja. Iwe ni kuwasaidia kazi za shambani, kuhakikisha afya zao ziko sawa, au hata kuwasaidia kutumia teknolojia rahisi kama simu ili wa wasiliane na ndugu. Mimi hufanya hivyo kwa furaha. Huu ni upendo wa vitendo kama shukrani kwa jinsi walivyonilea. Jambo la tatu ni daraja kati ya kale na sasa. Mimi huchukua jukumu la kuwaunganisha na ulimwengu wa sasa. Kwa mfano, mimi huwafafanulia mambo ya teknolojia ya habari na inayobadilika kwa lugha ya kiswahili fasaha, ili wasihisi kutengwa na kasi ya ulimwengu wa sasa. Kwa upande mwingine, wao hunikumbusha misingi ya kiutu na kunitahadharisha nisipotee kwenye kishawishi cha maisha ya kijidigitali na kusahau utu. Kwa usemi usemao, kaa karibu na wazee upate hekima, mahusiano yetu yananifanya niwe mnyenyekevu ninapotoka kazini nikiwa na msongo wa mawazo. Neno moja la busara kutoka kwa mzee linaweza kunifanya nione tatizo langu ni dogo sana. Wananishikilia kwenye ardhi wananikumbusha asili yangu na wananipa utulivu ambao mashine yoyote ile haiwezi kunipa. Kwa kifupi, wazee wangu ni kama mizizi ya mti, na mimi ndiye tawi. Ili mimi nistawi na kuzaa matunda mazuri katika kazi yangu na maisha ya kijamii ni lazima niendelee kushikamana na mizizi hiyo inayolisha roho yangu kwa hekima na baraka.

Ndio, mimi hutumia simu yangu mara nyingi sana kufanya manunuzi na malipo. Katika ulimwengu wa sasa, teknolojia imerahisisa maisha kiasi kwamba simu imekua kama mkoba wangu wa pesa na duka langu kwa wakati mmoja. Hapa nchini kwetu, huwezi kuzungumzia manunuzi ya simu bila kutacha. Mifumo ya kutuma na kupokea pesa kiganjani ambayo imebadilisha kabisa chinzi tunavyofanya biashara. Hizi ndizo njia kuu ninazotumia simu yangu kununua vitu. Njia ya kwanza ni malipo ya bidhaa na huduma. Ninapokwenda madukani au hata sokoni kununua mboga na matunda. Mimi hutumia namba za malipo kulipia bidhaa moja kwa moja kutoka kwa simu yangu. Hii inanisaidia kuepuka kubeba pesa taslimu nyingi, ambazo zinaweza kupotea au kuibiwa. Na pia inanipa rekodi sahihi ya matumizi yangu ya kila mwezi. Njia ya pili ni manunuzi ya mtandaoni. Kama mtaalamu wa teknolojia, mimi hununua vifaa vingi vya kazi kama nyaya za kompyuta, fujikizi vya data, au hata vitabu kupitia programu za maduka ya mtandaoni. Inanirahisishia sana kwa sababu naweza kulinganisha bei nikiwa nimekaa nyumbani. Kisha nalipia kwa simu na bidhaa inaletwa hadi mlangoni au kwenye kituo cha karibu. Njia ya tatu ni kulipia huduma za uma. Mimi hutumia simu yangu kulipia stima, maji na hata ada za shule. Ni vizuri sana kwa sababu sihitaji kupanga foleni ndevu kwenye bengi au ofizi sa serikali Kwa daika chache tu nikiwa nimepumzika sebuleni na kuwa nimekamilisha kazi zote njia ya nne ni kuagiza chakula Kuna wakati nakuwa na kazi nyingi ya kusahihisha mitiani au kurekebisha mifumo ya kompyuta hadi usiku Hivyo mimi utumia simu kuagiza chakula ni jambo la ajabu kuona jinzi teknolojia inavyoweza kuunganisha mkulima, mpishi na msafirishaji ili chakula kifike mezani kwa urahisi. Hata hivyo, kwa sababu ya usalama, mimi huwa mwangalifu sana. Ninahakikisha kuwa sishiriki namba yangu ya siri ya malipo na mtu yeyote. Na kila mara mimi hutumia tuvuti na programu zinazoaminika pekee. Usalama katika teknolojia ya habari ni muhimu sana ili kuzuia matapeli wa mtandaoni wasiweze kuiba jasho lako.

Kuwianisha kazi na maisha ya kibinafsi ni kama kuendesha baiskeli kwenye barabara ya milimani. Unahitaji usawa na umakini mkubwa ili usije uka anguka upande mmoja. Katika taaluma yangu ya teknolojia ya habari na uwalimu, ambapo mambo yanaenda kasi sana nimejifunza kuwa usipoweka mipaka kazi inaweza kumeza maisha yako yote. Hizi ndizo mbinu ninazotumia kuhakikisha napata muda wa kufurahia maisha nje ya ofisi na darasa. Njia ya kwanza ni kuweka mipaka imara ya kidigitali. Sababu kazi yangu inategemea sana teknolojia ya habari. Ni rahisi kujikuta nikijibu barua pepe au kurekebisha mifumo hadi usiku wa manane. Nimejiwekea sheria ikifika saa kumi na mbili jioni mimi huzima arifa za kazi kwenye simu yangu. Hii inanipa nafasi ya kuwa mimi badala ya kuwa mtaalamu wa kompyuta kwa saa chache zilizobaki za siku. Njia ya pili ni kupanga vipaumbele. Kila asubuhi mi huanza kwa kuandika mambo makuu matatu ambayo lazima nikamilishe kazini. Nikisha yamaliza hayo ninaridhika. Hii inanizuia kubeba kazi kichwani. Ninaporudi nyumbani maana najua nimefanya yale yaliokuwa muhimu zaidi kwa siku hio. Njia ya tatu ni kutumia asili kama tiba. Kama nilivyokuambia awali, mimi hupenda sana shughuli za shambani. Kutumia muda mfupi nikiwa nimezungukwa kwa na miti na hewa safi kunanisaidia kujaji upya akili yangu. Ni njia ya kutoa uchovu wa kioo cha kompyuta na kuungana na uhalisia wa maisha ya asili. Hili ni sehemu ya maisha yangu ya kibinafsi ambao siwezi kuibadilisha na chochote. Ku uiwanisha mambo haya kunanifanya niwe mfanyikazi bora zaidi Ninaporudi kazini asubuhi nikiwa nimepumzika vizuri na nikiwa na furaha kutokana na muda niliotumia na familia ufanisi wangu katika teknolojia ya habari unakuwa juu zaidi kuliko nikiwa nimechoka na mwenye msongo wa mawazo.